Kusema kweli, swali la kupiga kura hunifanya na hisi aibu kidogo, si kwa sababu sipendi nchi yangu, bali wakati mwingine na hisi na sijajipanga vya kutosha au si jawahi na uhakika kamili wa maamuzi yangu. Lakini ndani ya moyo najua kura ni sauti muhimu na iyo aibu hunikumbusha ni jifunze zaidi na kuwajibika.

Ndiyo, niliwayo kujifunza kupiga gitaa, ilianza kama shauku tu, nilivutiwa na sauti yake laini na namna inayoweza kueleza hisia bila maneno. Mwanzoni ilikuwa ngumu kidogo, vidole viliniumiza na chord zilikanyagwa, lakini siku baada ya siku kwa mazoezi na subira, nilianza kuelewa. Kupiga gitaa kilinifundisha nidhamu na uvumilivu. Kila wimbo mpya ulikuwa kama changamoto mpya na kila nilipofanikiwa nilihisi furaha kubwa. Leo gitaa ni chombo tu cha muziki kwangu. Bali ni rafiki linalosaidia kupumzika, kufikiri na kujieleza kwa uhuru.

Kinywaji ninachokipenda zaidi ni chai ya maziwa. Kila nikifikiria kinywaji cha kunipa nguvu na utulivu, chai huja kwanza. Napenda chai kwa sababu ni laini ina joto, inanifanya nijisike niko nyumbani, hata kama niko mbali na nyumbani. Na kumbuka mara nyingi nikinunua chai asubuhi sana. Hasa wakati wa baridi au kabla ya kuanza kazi, kuna siku moja nilinunua kwa kibanda kidogo kando ya barabara. Jua lilikua bado halijachomoza vizuri, harufu ya chai ilijaa hewani na hilo pekee ilinifanya nitabasamu. Kinywaji hiki nilitambulishwa na mzazi wangu, hasa nyumbani tulipokuwa watoto. Chai ilikuwa ni kitu cha kawaida kila asubuhi na jioni, ilituleta pamoja kama familia tukiongea na kucheka. Baada ya kunywa chai, nahisi nimetulia na nimechangamka, mawazo yanapoa mwili unapata nguvu polepole na siku inaonekana kuwa rahisi kuanza. Si lazima iwe chai ya bei kali, ata ile ya kawaida tu, mradi iko moto na imetengenezwa kwa upendo inatosha kabisa.

Mimi napenda chakula chenye mafuta kidogo, si kingi sana. Mafuta kiasi huongeza ladha na kufanya chakula kishibe vizuri hasa kama ni nyama yenye mafuta kidogo. Inakua tamu laini, lakini mafuta mengi sana yanaweza kuchosha. Kwa hiyo nakubaliana na wewe mafuta kiasi ndiyo poa.

Utotoni nilipenda sana kuendesha baiskeli karibu na mtaa wa jirani. Kila asubuhi baada ya shule ningependa pedali haraka sana. Nikipita mbele ya nyumba za majirani nikicheka na marafiki zangu. Mara nyingine tungecheza mchezo wa kimbia na funga. Ambapo mmoja angekua mnyanganyi na mwngine tunajaribu kukimbia bila kufungwa. Pengine tukakimbia hadi kwenye mto mdogo. Tukijaribu kupanda kwenye miimu. Miamba midogo na kucheza maji kidogo bila ruhusa ya wazazi. Lakini tulifurahia sana. Nilikuwa napenda pia kusanya madini madogo. Mawe yenye rangi tofauti na kuunda miji kidogo kwenye mchana. Hio ilikuwa furaha ya kweli. Dunia yetu tulioijenga tulikuwa tukicheka, tukijifunza na tukipiga uhuru kidogo, katika kila hatua ya michezo yetu. Hata sasa nikikumbuka furaha ile ya utotoni inanionyesha jinsi ndoto ya marafiki ilivyo kuwa muhimu.

Wakati jua likiwa kali, mimi ningependa kufanya kitu kinacho nilenga kupumzika na kuepuka joto sana kwa mfano kukaa kwenye kivuli. Labda chini ya mti hao papanda la kivuli ukiliwa kinywa baridi hao maji. Aya kukunywa kitu baridi kama chai baridi, juiz hao maji enye ice, kusoma kitabu hao kusikiliza muziki. Jambo lolote la kutuliza akili. Kuenda ndani ya nyumba hau chumba kilicho poea. Kuepuka jua ilinalo pasa mwili umoto sana. Kuoga hau kuogelea. Kama kuna buawa mito hau bahari karibu, ni njia nzuri ya kupoza mwili.

Acha nieleze, una comfort zone yenye balance kwa mfano, baridi kidogo, inakupa nafsi ya kuvaa nguo kosi, kunywa chai hau kahawa moto, na kufanya shuguli za ndani kwa starehe, pia unafurahia upepo mwanana au angani baridi, hasa asubui au jioni. Joto kidogo, joto linakupa hisia ya furaha, unaeza kuwa nje bila kuvaa nguo nyingi, kufurahia jua kidogo au kushiriki shughuli za nje kama michezo hao pikni. Kwa maneno mengine, napenda hali ya hewa inasubiria mkasu. Joto kali linao saidika si baridi kali isiofa ni kama unataka ile balansi ya comfort na freedom. Ikiwa napenda, naweza pio kuelezi.

Wakati wa msongo wa mawazo, mimi najihisi kama kuna mzito mziko kifuani, mawazo yakiruka huko na huko bila kuacha. Kila kitu kinaonekana kama changamoto kubwa, hata vitu kidogo vinaweza kunipeleka kuchoka kihisia. Nimejifunza kwamba kwa wakati huo mimi hujitaftia njia kupumzika akili. Mimi mara nyingine hufanya mambo machache, huwasa kwa kuchukua pumzi ndefu, nikijaribu kuondoa mawazo hasa. Wakati mwingine hujikuta nikitembea kidogo nikitazama anga au maji. Kwa sababu ye hufanya akili yangu ipumzike, pia mimi hujaribu kuandika mawazo yangu kwenye karatasi. Kuangalia kinacho nichosha na kujaribu kupanga suluhisho, si kwa haraka, bali kwa utulivu. Mi pia hujaribu kuzungumza na mtu wa kuaminiwa. Kwa sababu kuzungumza na kufungua moyo na kunotoa wazo ndani akili. Na mara nyingine mimi hujaribu kutumia muda wangu kufanya kazi. Kinachonifurahisha, kama kucheza muziki kidogo, au kusoma kitu kidogo cha kutuliza akili. Kwa kifupi mimi hufanya kila kitu kidogo, kidogo kutuliza mawazo yangu, kuendelea kupumua na kuangalia hatua kwa hatua jinsi ya kushughulikia msongo huo, sio rahisi, lakini najaribu kuwa mwangilifu kwa nafsi yake.

Mimi napenda chai sana. Kuna kitu about chai, kina nifanya ni jihisi na kila sipi na kama pose kidogo kutoka kwenye dunia. Napenda ile chai ya Kenya yenye mafuta kidogo na sukari. Ukikunywa mchana au asubuhi ni kama hug ya joto kwa ndani. Kawaha pia ni bomba kweli, lakini mimi zaidi napenda ile comfort ya chai. Wakati mwingine, chai ni zaidi ya kinyuaji. Ni story, ni mood, ni kawadia kupumza, kupunguza na watu na kutulia ukiwa pekee yako. Hiyo chai hunikumbusha asubuhi ze zenye jua la polepole, kitu vya mbao ni ile sauti ya kupiga maji kwenye sufuria. Unajua vile, tuvaipia kothi.

Mimi napenda mchanganyiko kidogo. Kuna siku napenda kuvaa suruwali. Ina feels ya comfort. Inafaa kila aina ya movement. Hasa wakati napenda kuwa active. Lakini pia kuna siku napenda sketi. Ina bring style na softness. Inafanya mtu ajisikie fresh na light. Hasa ukivaa kitu kidogo, casual au unataka kufeel feminine kidogo. Kwa hiyo, kama wewe unigesema siku stick kwenye moja tu napenda kubadilisha kulingana na mood na activity ya siku. Siku nyingine, surwale siku nyingine sketi. Na kila moja ina vibe yake, distinct.

Ninge napenda mchezo ambayo inakufanya ujisikie furaha, changamoto kidogo na pia uweze kucheza na wengine. Labda unapenda ya kutafuna mashida kama hide and seek. Au mchezo ya kubatisha akili kama ludo au chess kidogo. Unapenda mchezo wa kucheza akili na burudani. Napenda kuchezea kuigiza au kuunda hadhithi kidogo na marafiki. Mchezo ya kuchora na rangi ambayo inafurahisha ni ya ubunifu. Kwa kifupi napenda michezo ambayo ni furaha changamoto kidogo na inakupa nafasi ya kuwaonyesha ubunifu wako.

Haa, niko na stori ya kitofauti kidogo lakini fani kidogo. Nikiwa mdogo kidogo, nilikuwa na shauku kubwa ya kujaribu vito vipya. Siku moja, nikaamu kujaribu kupiga mbio kwenye mto unaojulikana kuwa na samaki kubwa sana. Nilifikiria ha, itakua rahisi? Nilipo washuku kwenye maji baridi ghafla kitu kikaguza mguu wangu. Nilitetemeka kabisa, nilikuwa nafikiri ni jiwe, lakini ilionekana ni samaki mkubwa sana. Ulikuwa unasongea karibu nami. Niliruka juu ya maji. Nikikimbisa huku nikikila kicheko na uwoga. Niliona walicheka lakini mimi nilikuwa na msisimuko sana. Na wakati huo nikajua maisha yana surprises. Baada ya muda nikaketi kando ya mto nikitabasamu. Apo ndipo nilijua uzoefuwa kushangaza haukuwa mbali. Unakupata pale unapo mdogo kidogo na huna shauku.

Mimi napenda kushirikiana wenzangu kwa njia ya wakazi yenye heshima. Kila mtu anapewa nafasi ya kutoa maoni yake na mimi hujaribu kweli kusikiliza kila mtu bila kuingilia au kuhukumu mara moja. Napenda kupanga kazi pamoja, kugawanya majukumu kwa uwiano na kuhakikisha kila mtu anaelewa nafasi yake. Wakati kuna changamoto, mimi huchukua muda kuelezea wazi tatizo la na kushauri suluhisho badala ya kulalamika. Pia napenda kushukuru na kupongeza wenzangu pale wanapofanikisha kitu kwani hiyo uimisha morali ya timu. Kwa kifupi, mimi ni mtu anayejali mawasiliano mazuri kushirikiana bila kujali cheo na kuhakikisha kila mmoja anahisi kuwa sehemu ya timu.

Ndiyo, napenda kujaribu teknolojia mpya. Kila nikisikia kuna a mpya au kifaa kipya, huwa na feel curiosity mob najaribu kujifunza jinsi inafyofanya kazi, hata kama mawazo inachanganya kidogo. Teknolojia mpya unifanya nihisi niko updated na inanasaidia kufanya mambo kwa haraka, kwa njia rahisi zaidi, pia inanipa motivation na kujifunza vitu vipya kila siku na kufungua akili yangu.

Katika kazi yangu, natamani kufika mahali ambapo najisikia nimetimiza ndoto zangu, na pia ninaadhari chanya kwa wakati mwingine. Nataka kufikia kiwango cha kitegemea, kufanya kazi ninayoipenda, na kupata kipato kinacho niruhusu kuishi maishi ya utulifu bila pressure mingi. Kwangu, achievements sio tu cheo kikubwa hau mshahara mnono, bali ni kuona juhudi zangu zina matokeo, nataka nijivunia kazi ninayo fanya. Nijue inanisaidia kukua kiakili na kufunifungua milango ya fursa zaidi. Pia ningependa kuwa mfano mzuri kwa wale wanaoitazama, kuonyesha kuwa kwa bidii, nidhamu na imani, inawezekana kufika. Mwisho wa siku nikisema nime achieve, itakuwa pale nitakapokuwa na balance kati ya kazi, familia na furaha yangu kibinafsi. Nikiamuka kila siku nikiwa na amani, moyoni na motisha kuendelea kusonga mbele.

Mazingira ya kazi mazuri ni pale unapohisi huru, heshimika na motisha ipo kila wakati. Kwa mfano, mimi napenda pale ambapo kuna mwanga mzuri wa asili. Viti ni comfortable na hakuna kelele nyingi, zinazorudisha focus. Pia ni muhimu kuwa na wenzako wanao kusaidia, wanapo himiza usiogope kuuliza maswali na kila mtu anajua kuhusu lake. Hii inafanya kazi iwe rahisi na si stressful. Pia mawasiliano safi ni kitu kingine kinachofanya mazingira ya kazi kuwa mazuri. Kwa mfano, boss anapoweka expectation wazi. Anapopewa feedback kwa heshima. Anajua uko na wakati unafanya vizuri zaidi. Sasa motisha ni jambo muhimu sana. Hii inaweza kuwa tu maneno ya kupoteza kazi yako. Celebration ya milestone kidogo au hata kuwepo chance ya kujaribu project mpya. Hii inafanya moyo wako uwe fresh na unajisikia unakua kazini. Mazingira haya pia unahitaji usawa na kuheshimiana. Hakuna ubaguzi, hakuna political ya kuharibu mood, wote wanashiriki kila mtu anaheshimika. Kwa kifupi mazingira mazuri ya kazi ni pale unapopata, comfort na mwanga, mawasiliano safi na wazi, wenzako kusupport feedback na motisha, usawa na heshima kwa wote. Kama mimi napenda pia kazi inakuwa na vybe mzuri, unapocheka kidogo na colleagues, lakini bado unafikisha objectives. Kwa hio, environment inakuwa sio stress, bali nafurahia kufanya kazi.

Mimi, napenda kuanza siku yangu na kahawa kidogo. Siku za kawaida napendelea kahawa yenye ladha laini, si yenye sukari nyingi. Mara nyingi ni espresso hau amerikano kidogo tu. Mara nyingine ni kipata muda, napenda kujaribu chai yenye viungo, kama chai ya tangawizi, hau chai yenye mdalasini. Inasaidia kunifanya nikiwa na nguvu asubui ninakunywa kahawa hau chai asubui sana wakati mwingine nikianza kufanya kazi kwa kawaida ni kuzunguka saa moja na selasini pia na saa mbili ya asubui siku nyingine chai inaweza kuwa saa kumi hau saa kumi na moja mchana hasa ikiwa nahitaji kuvusha fati kidogo napenda kiasi kidogo tu nakunywa kwa wingi mara moja au mbili tu kwa siku na sihitaji chai ku, hau kahawa yenye sukari sana napenda ladha ya asili iwepo inafanya kuwa refreshing zaidi kuliko chai ya kawaida yenye sukari nyingi. Kwa kifupi kahawa yangu ni kompanioni asubui chai yangu ni comfort jioni.

Ha! Jioni yangu kawaida huwa na 'flow' mzuri. Kama mnavyoweza kujiona pia unavyo panga saa zako. Kwa kawaida nikiwa tayari 'kutrack day' napenda kuanza taratibu zangu kidogo kidogo. 'Kutranslation' kutoka hustle ya mchana kwenda kupumzika. Kwanza huwa napunguza mwanga kidogo napima mudi yangu ikiwa kuna 'stress' au kitu kinanisumbua. Napiga 'pause' nikanywa maji au kijuisi kidogo. Halafu napenda kuangalia kidogo 'social media' au 'inbox' zangu. Lakini si kwa muda mrefu ni kama ku 'clear my head'. Kisha ni time ya kuriprip chakula cha jioni. Mara nyingi ni kitu rahisi na 'comfort' kama pasta au 'salad'. Kitu kinacho nipa vibe ya 'home' na 'chill'. Wakati nikiwa nikila napenda 'kulisten music' au 'podcast'. Kitu kinachonipa flow na pia kunisaidia 'kudetouch' kidogo na 'stress' za kazi. Baada ya hapo, ni time ya 'chill'. Inaweza kuwa kuri 'read book', ku 'watch series' hau 'movies' au 'simple reflection' ya siku. Kuandika 'thoughts how to plan next day'. Mara nyingine napenda kwa 'lightening ya soft'. Si 'too bright. Kujikreat' kona yangu ya kosi. Kisha karibu mwishoni mwa jioni napenda taratibu za kupumzika kabla ya kulala. 'Meditation' kidogo, 'Stretching' au 'kuprepare' vinywaji vya chai kahawa ya 'relax' hii inafanya kuwa 'sweet of Perfectly' kabla ya 'pillow'. Kwa kifupi ni mchanganyiko 'how and will reflect chill na kukreate space' ya kosi ya pisi kama bile unavyopanga zako pia.

Nina shauku sana kuhusu wanyama wangu wa nyumbani. Kila mmoja ana kazi yake na tabia yake ya kipekee. Makuku zetu zinakua kwa amani. Kila asubuhi tunashuhudia jinsi zinavyotetemesha chai na kuleta mayai. Kondoo wapo makini wanapenda kupumu. Kuzunguka shambani wanatupa hisia za utulivu. Ngombe zetu hutoa maziwa yenye ladha tamu na kila wakati zinatupa sababu ya kucheka na kufurahia. Mbwa ni mpenzi wa mchezo, unapenda kurukaruka na kutembea karibu na shamba na paka wana roho ya hila, wanajua kila kona ya nyumba na wakati mwingine wanakuangalia kwa macho yao ya ajabu wakidhani wanajua siri zako zote kila siku na wanyama hawa ni kama siri ya furaha na amani nyumbani. Na kama familia ndogo yenye kelele, pendo na maisha ya ukweli.